Uwezo ningependa kuwa nao niuwezo wakuondoa njaa katika dunia uwezo wakulisha kila mtu duniani Wakupea kila mtu anayehitaji chakula walio Afrika wale walio wamekosa maji wale wanayoteseka kwa sababu ya chakula ningependa kuwasaidia sana Wanaodhulumiwa saa uwezo wakumaliza njaa Ningependa ku.

Hapana sina ndege la kufuga nyumbani huko ndege tumeliwacha msituni zitembee ziwe na ndege ndege za nyumbani labda kuku peke yake tuko na kuku ku ku kwa kutaga maya.

Mimi napenda joto wakati kuna jua Kwa sababu wakati kuna jua uneza tembia inje jua inapopatia joto uneza ongelea ukiwa baharini uneza ongelea na maji jua inaleta ni nzuri jua inasaidi kulala jua inatibu.

Msimu naopenda kabisa ni msimu wa Disemba. Disemba kuna sherehe mingi familiya zinakutana ambapo tunaweza kupiga gumzo Kwanza Disemba ndiyo ndiyo wakati watu wanapopeana Wanaopeana Magifts.

Naamu, mimi husoma gazeti. Lakini si gazeti ya kila siku, mimi husoma gazeti ya Jumapili peke yake. Kwa sahabu gazeti ya Jumapili, inakuwanga wakati mpira ushaachezwa mpira wa wikendi ambapo naweza soma mpira na kisha nijue kila kitu imeendelea hio wiki.

Mimi hukaa hadi saa saba usiku mi hulala sasaba usiku niko na kazi za za mtandaoni mingi naofanyanga usiku Nakisha nikiona televisheni Nikifanya vitu zangu hadi nikirudi kwa nyumba ni saa moja nikikae nifanye kazi zangu za mtandaoni ni hadi saa nane usiku saa saba So mimi hulala hadi sa sa nane.

Wakati wa mchana mimi hukaa ni nifyeke boma kwa sababu nyasi humea baada ya kufyeka nikuje nikunywe chai cha mchana baadaye ikiisha nikuje nisikize muziki masaa mawili ndiyo alafu nianze kutazama televisheni dakika kiasi.

Kompyuta naitumia kwa kazi zaidi napenda kuitumia kwa kazi kwa sababu najua naitumia kwa kazi zaidi zaidi sana na labda kuona televisheni na kucheza magemu pale pale kama vile fortnite napenda fortnite lakini naitumia kwa kazi.

Naam naweka picha zangu mtandaoni kila amara mimi hupenda kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu zinaeza patikana naeza taka baadae kila mtu waone ni nani mimi nilikuwa mtandaoni sababu mtandaoni na jua kieka picha haiwezi potea eh nimeeka picha mingi sana katika facebook katika instagram katika youtube pia nimeeka mavideo.

Simu yangu naitumia zaidi kwa kutuma kutuma meseji, kupiga simu nakuona nakuona mavideo mitandaoni kwa sababu simu ni muhimu sana na kutoa pesa ama kukununua vitu kwa duka.

Napenda kutoa sadaka Sadaka kwa kanisa ama naponenda mahali wapote, ni vizuri kutua sadaka, sisi kama wa Afrika michango labda uniite, ukini hita alafu uniambii mapema ati unapanga nitue mchango nitatua mchango But mimi napenda kutoa sadaka kwasababuu mimi huenda kanisa kila jumapili na lazima nitoe sadaka.